Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, kutembea hunipa na fasi ya kupumzika kiakili, kufikiria na kufurahia mazingira yanayo nizunguka, napenda hasa kutembea asubuhi au jioni, wakati hali ya hewa ni tulivu na baridi kidogo, kutembea hunisaidia kuboresha afya, kupunguza msongo wa mawazo, na kunipa muda wapeke yangu au kuzungumza na mtu nikiwa njiani, ni jinsi rahisi na yenye faida kubwa kwangu.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa kujipa muda wa kupumzika na kujitunza. Kwanza napunguza ratib nzito na kujiruhusu kuamka bila haraka. Napenda kutumia muda kwa familia na marafiki kuzungumza kucheka na kushiriki chakula pamoja. Pia natumia likizo kujifunza au kukuza kipaji kusoma vitabu, kusikiliza maudhui yenye kujenga na kujifunza ujuzi mdogo mpya. Wakati mwingine napenda kusafiri sehemu tulivu kutembea kwa miguu au kukaa karibu na asili ili kurejesha nguvu za akili.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani, inanipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri, nikiwa nyumbani na weza kuzingatia kazi bila kelele nyingi, kupumzika kidogo inapobidi na kuokoa muda wa kusafiri. Pia kufanya kazi nyumbani, unifanya nijisikie, nimejipanga na nipo karibu na familia, jambo linalo nipafaraja ya kiakili, hata hivyo, napenda kueka ratiba ya mipaka ili nisichanganye kazi na mbapumziko kupita kiasi.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwenda mahali pazuri sana. Moja wapo ni pwani, karibu na bahari. Nilivutiwa na upepo mwanana, sauti ya mawimbi na mandhari ya maji yaliyotulia. Kutembea ufukuweni jioni, kulinipa amani ya moyo na kunifanya nisahau msongo wa maisha ya kila siku. Pia nimewai kutembea eneo la vijijini, lenye kijani kibichi, milima midogo na mashamba, mahali pale palikuwa na utulivu wa kipekee, hewa safi na watu wakarimu, ilikuwa ni safari iliyonikumbusha uzuri na asili ya maisha rahisi.

Kujenga urafiki mpeo, kunahitaji ufahamu, uvumilivu na utayari wa kushirikiana. Hapa ni jinsi ninavyofanya marafiki wapya. Ya kwanza ni kuwa mkarimu na mwenye tabasamu. Kushirikiana kuwa na furaha na kuwa na tabasamu hufanya watu wajisikie vizuri. Nakaribu nawe. Ya pili ni kuzungumza na kuwasikiliza. Ninaanza kwa kuzungumza kidogo, kuuliza maswali na kusikiliza makini bila kuvuruga. Hii hunifanya mtu mwengine ajisikie kuheshimiwa. Ya tatu ni kushirikia maslahi ya pamoja, kama kuna mchezo masomo au burudani ya pamoja, nashirikiana ili kuunda usiano wa karibu. Kwa kifupi, kujenga marafiki wapya ni mchakato wa kushirikiana kuelewana na kudhamini mtu mwingene, badala ya kujitahidi sana maramoja.

Tunda langu ninalolipenda zaidi ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu kidogo, rahisi kula na hutoa nishati haraka. Pia ni chakula chenye lishe, vitamini na madini muhimu kama potasiamu. Ambayo hufanya nijisikie nguvu na afya. Napenda kula ndizi asubuhi au kati ya milo. Na pia inanifanya nikumbuke chakula rahisi cha nyumbani na utulivu wa familia.

Sherehe yangu ninayopenda zaidi ni krismasi, naipenda kwa sababu inaleta watu pamoja, familia, marafiki na jamii. Ni wakati wa upendo, kushirikiana na kushukuru kwa mwaka uliopita. Krismasi hunifurahisha kwa sababu ya chakula cha pamoja, mziki wa sherehe na ufuraha ya kuwa na wapendwa. Pia ni wakati wa kupumzika, kutafakari na kuonyesha ukarimu kwa wengine.

Mara nyingi, ninalea nywele zangu mara mbili au tatu kwa wiki. Napenda kuziweka safi, zikiwa zenye afya na zinapendeza. Lakini pia si mara nyingi sana ili zisikose asili ya rangi na unyevunyevu wake. Kwa kawida ninatumia sabuni au shampoo. Laini mafuta kidogo na kupiga nywele taratibu ili zisivunjike. Kila mara ninapolea unisaidia kujisikia nikiwa safi, mwenye mtindo na mwenye kujiamini.

Napenda zaidi baridi kuliko joto, baridi hunipa hisia ya utulivu kuamka kwa urahisi, na nguvu ya kufanya kazi, napenda kuvaa nuo zinazofaa baridi, kunywa vinywaji va moto kama chai au kahawa, na kutembea nje huku nikifurahia anga safi, joto mara nyingi hunifanya nihisi uchovu wa haraka, na mara nyingine huweka changamoto kwa kazi au kusoma, hasa pale hakuna kivuli au upepo, kwa hiyo baridi hunifanya nijisikie nikiwa makini, mtulivu na mwenye furaha kidogo.

Kitabu ni nacho kipenda sana ni The Alchemist, cha Paulo Coelho. Ni nakipenda kwa sababu ni hadithi yenye ujumbe wa kusisimua, kuhusu ndoto, maisha na kushirikiana na dunia. Kina nifundisha jinsi mtu anavyoweza kufuata ndoto zake, kushinda hofu na changamoto, na kuelewa umuhimu wa safari ya maisha kuliko tu kufikia mwisho. Mhusika ninaye penda zaidi ni Santiago, mchungaji mdogo. Anayefuata ndoto yake ya kupata hazina. Napenda jinsi anavyo sherekea moyo wake, akili yake na kusikia ishara za dunia. Mhusika huyo hunifundisha kuwa mvumilivu. Matumaini na kuamini ndoto zako ni mhimu katika maisha. Aliye ni shauri kuhusu kutabu hichi. Ni rafiki yangu. Ndiyo ningependa kusoma kitabu kingine cha Paulo Coelho. Kwa sababu mtindo wake wakuandika ni wakuvutia wenye hisia na hutua funzo la maisha na njia rahisi ya kuelewa.

Nashugulikia makosa kazini kwa utulivu, uchunguzi na hatua za kufundisha badala ya kuchukulia kwa hasira, hapa ni jinsi ninavyofanya, kwanza ni kutambua kosa, pili kuzingatia hali kwa utulivu, ya tatu ni kujadili suluhisho, ya nne ni kufundisha au kujifunza, na ya mwsho kusimamia kwa uwazi. Kwa kifupi, kushugulikia makosa kazini ni changamoto ya kujifunza, kusawazisha hisia na kuhakikisha ufanisi wa timu badala ya koenyesha hasira au lawama.

Najilinda kutokana na vitisho vya mitandao. Kwa kuwa makini, mtulivu na hatua ya kujilinda kimkakati. Hapa ni baadhi ya njia ninazotumia. Kwanza ni kuweka faragha maelezo yangu. Pili ni kuchagua nenosiri salama. Tatu kuwa makini na watumiaji wa ujumbe. Ya nne ni kuthibitisha chanzo. Ya tano ni keupuka kugombana mitandaoni. Ya sita ni kutumia zana za salama. Kwa kifupi, kujilinda kwenye mitandao ni mchanganyiko wa fahamu. Tahadhari na kutumia teknolojia salama badala ya kuogopa tu.

Wikendi kwangu ni wakati wa kupumzika, kufurahia na kushirikiana na wapendwa wangu. Kawaida mpangilio wangu ni kama huu Jumamosi asubuhi, napenda kuamka pole pole, kunywa kahawa au chai ya moto, na kusoma kidogo au kupanga siku yangu. Baada ya hapo, mara nyingi ninafanya shughuli za nyumbani. Kama kupanga nyumba, kuosha nguo, na kupika kitu rahisi. Mchana napenda kutembea kidogo au kwenda sokoni, kununua vitu vinavyo hitajika kwa wiki. Wakati mwingine naenda kwenye bustani au maeneo tulivu ya asili kwa utulivu Jumapili huwa ni siku ya familia au marafiki. Tunashirikiana chakula cha pamoja, kuzungumuza, kucheka na kushiriki hadithi au burudani ndogo ndogo. Kwa kawaida najisikia vizuri zaidi ikiwa napumzika kidogo, lakini pia napenda kufanya shughuli ndogo ndogo. Zinazo nifanya nijisikie nikiwa na manufaa wikendi huwa ni muda mzuri, wa kusahihisha nguvu za akili ya mwili na kushirikiana na wapendwa.

Ninapenda mwanga hafifu au mwanga wa asili kuliko mwanga mkali Mwanga wa asili kama wa asubuhi au juani hunipa hisia ya utulivu amani na urahisi wa kufanya kazi na kupumzika nikiwa chini ya mwanga huo napenda kusoma kufikiria au hata kufanya shughuli ndogo nyumbani bila kuchoka macho Mwanga mkali mara nyingi hunifanya nijisikie kikali choyo na uchovu wa macho Hasa ikiwa ni pale napaswa kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa hivyo napendelea mwanga unaotoa wa amani na unaleta mtazamo mzuri wa siku.

Wakati wa msongo wa kazi najitahidi kubaki mtulivu na kupanga hatua kwa uangalifu. Kwanza nachukua mda mfupi kupumzika, kunywa maji au chai na kupumua kwa kina ili kupunguza msongo wa papo hapo. Kisha ninaangalia kazi zangu na kuzigawa kwa sehemu ndogo ndogo. Nikianza na ile muhimu zaidi inayohitaji umakini mkubwa. Mara nyingine nashirikiana na wenzangu ili kupata suluhisho na kushirikiana kwenye changamoto badala ya kubeba mzigo peke yangu. Mwisho baada ya kila kipande cha kazi nakaa kidogo kutafakari kilichofanyika vizuri na kile kinachohitaji kuboreshwa siku inayofuata. Kwa njia hii, msongo wa kazi hunifundisha kupanga, kushirikiana na kuthibiti hisia badala ya kunifanya nihisi kuchoshwa au kuchanganyikiwa.

Napenda ugali kuliko wali, ugali unanifanya njisikie nime shiba Unazidisha nishati na unafanya sana, unafaa sana na mboga au mchuzi mbali mbali Napenda pia latha yake rahisi, lakini yenye kuridisha, na jinsi unaweweza kuunganisha vyakula vingine kama samaki, nyama au mboga za majani wali pia napenda mara nyingine, hasa kama ni mchanganyiko wa mchuzi fulani, lakini kwa kila siku ugali nichaguo langu la kawaida na lenye furaha ya kula nyumbani.

Ninaishi katika eneo tulivu, lenye mchanganyiko wa nyumba za kisasa na mazingira ya kijani, ineo hili lina mitaa iliyopangwa vizuri, barabara za kutembea na mashamba madogo au miti inayopendeza. Jambo lililofanya iwe rahisi kuwa na uzuri wa asili karibu na nyumba. Kuna maduka madogo, shule na huduma za msingi karibu na jambo, linalorahisisha maisha ya kila siku. Nakumbuka nilihamia hapa miaka kadhaa nyuma na mara ya kwanza nilikuja nilivutiwa na utulivu na usalama wabeneo hili. Kila mara ninapokuwa pale napenda usalama amani na urafiki wa majirani. Napenda pia kuwa na nafasi ya kutembea kupumzika nje na kufurahia anga safi.

Mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini ya kudumu. Mara nyingi nafanya kutembea kwa kiasi na kuimba pole pole asubuhi. Hasa ili kuamsha mwili na akili. Wakati mwingine nafanya mazoezi ya nyumbani. Kama kuruka kamba, push-ups, squats na mazoezi ya kuonyosha mwili. Siku chache za wiki. Napenda pia michezo ya nje kama mpira au mazoezi ya gym pale ninapo pata nafasi. Kwa kawaidi nafanya mazoezi mara tatu mpaka tano kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Napenda zaidi kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunipa nguvu na hali nzuri ya kuanza siku. Baada ya mazoezi nanyoosha mwili ili kuepuka maumivu ya misuli nakunywa maji ya kutosha na wakati mwingine kula tunda au chakula chepesi chenye protini. Mazoezi hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mtulivu na mwenye nidhamu katika maisha ya kila siku.

Wakati wanapenda kustarehe, napendelea kufanya mambo ya nayo nifanya ni jisikie tulivu na furaha ya ndani. Mara nyingi napenda kusoma kitabu au kusikiliza mziki. Jambo linalo nipa amani na akili. Pia napenda kutazama filamu au kipindi cha televisheni ni nacho kipenda. Au kufanya matembezi nje kwa ubustani au ufukweni ili kufurahia hewa safi na mandhari ya asili. Wakati mwingine kustarehe kuna usisha kuchukua mda wa kutafakari au kufanya mazoezi madogo kama yoga ambayo huongeza amani ya ndani na afya ya mwili zaidi ya yote napenda kushirikiana na wapendwa wangu kucheza, kuzungumza au kushirikicha kulacha pamoja kwa jumla kustarehe kwangu ni kupumzika kufurahia maisha na kurejesha nguvu za mwili na akili.

Wakati nahisi nahitaji msaada kazini, ninajitahidi kutambua tatizo kwanza na kisha kuomba msaada kwa njia inayofaa. Kwanza huwa nafikiria ni aina gani ya msaada ninayohitaji. Ama ni kiasi kiakili, kihisia au kifedha. Baada ya hapo, nawasiliana na mtu ninaye muamini kama familia, rafiki wa karibu au mwalimu na kueleza kwa uwazi changamoto yangu. Pia mara nyingine najaribu kutafuta rasilimali nyingine kama vitabu, mafunzo au taarifa mtandaoni ili kuendeleza ufahamu wangu na kupata suluhisho. Wakati msaada unapowezekana, ninapokea kwa moyo wazi, lakini pia najifunza jinsi ya kushughulikia changamoto hiyo, kwa njia ya kujitegemea iwapo siku zijazo.

Hapana, sinandege wakufugwa nyumbani, lakini naweza kueleza kuwa kuna watu wanapenda kuwa nandege kama parot, kanari, au ndege wakupendeza nyumbani. Ndege hao upewa kila kitu wanachoitaji, chakula, maji na makazi salama, na pia furaia kuzungumza na kuimba. Kua nandege nyumbani, kunat9a furaha, burudani na mara nyingine amani, lakini pia kunaitaji wajibikaji mkubwa kwa kikisha ndege hao wanakaa salama na wenye afya.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wakuelewa na kusaidia wengine kwa urahisi Ningependa kuwa na ufahamu mkubwa wa hisia, mawazo na changamoto za watu. Ili niweze kutoa msaada sahihi, ushauri mzuri, au hata faraja pale inapo itajika. Pia ningependa kuwa na uwezo wakujifunza haraka na kuunda ufahamu wakina katika mambo mapya Iwe ni taaluma, lugha au ujuzi wa kibinafsi. Inge nisaidia kukabiliana na changamoto za maisha na kuwa na ujasiri wa ubunifu.

Ndiyo, napenda asali, napenda ladha yake tamu na ya asili. Pia ni nzuri kwa afya, inaweza kusaidia kwa kinga ya mwili, kupona haraka, na hata kwa ngozi, napenda kuingiza asali kwenye chai, mkate au tunda, au mara nyingine kula moja kwa moja. Asali pia hunifanya nijisikie furaha kidogo na raha, na kwa sababu ni ladha ya asili, inayonipa nguvu na utulivu.

Napenda kununua vitu pale ambapo ninaweza kupata bidhaa zenye ubora na zenye chaguonyingi pamoja na huduma nzuri, mara nyingi napenda kuenda masoko ya kawaida au maduka ya karibu kununua chakula, mboga au bidhaa za kila siku, kwani ni raisi na haraka Kwa bidhaa maalum, napenda kuenda maduka makubwa makubwa ambapo ninaweza kulinganisho bei na kuwana chaguwa tofauti na kupata bidhaa ni nazo zipenda.

Mara nyingi, ninaenda maktaba mara moja au mbili kwa wiki, kulingana na mahitaji yangu ya kusoma na kufanya utafiti. Napenda kuenda maktaba kwa sababu ni mahali tulivu, pa kujifunza na kupata vitabu au raslimali mbali mbali. Maktaba pia hunisaidia kuzingatia masoma yangu bila kelele, kupata wazo jipya au kufanya kazi ya maandishi kwa utulivu.

Kila siku ninatumia njia tofauti za usafiri kulingana na umbali na mahitaji yangu. Kwa umbali mfupi, napenda kutembea kwa miguu na kutumia baisikeli. Jambo ambalo linanisa afya na kunipa nafasi ya kupumzisha akili. Kwa umbali mrefu zaidi, mara nyingi ninatumia usafiri wa umma kama mabasi au matatu. Kwa sababu ni rahisi nafika haraka na kunisaidia kupunguza gharama. Mara sacha ni natumia garibi nafsi. Pale ninapo hitaji urahisi zaidi au kubeba mzigo.

Napenda kutumia mfumo wa android. Kwa sababu ni raisi kutumia. Unachaguo nyingi na unaruhusu kubadilisha simu kulingana na maitaji yangu. Android inanipa uhuru wa kupakua programu mbali mbali, kurekebishwa mipangilio. Na kutumia simu kwanjia inayo faa zaidi. Pia napenda kuwa inapatikana kwenye simu za bei tofauti. Hivyo ni raisi kufikia na watu wengi na ufanya matumizi ya kila siku kuwa raisi.

Napenda vipindi vya televisheni ambavyo vinachanganya burudani na elimu. Kwa upande wa burudani napenda vipindi vya filamu, vipindi vya kuchekesha au mashindano madogo ambayo hunifanya nacheka na kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa upande wa elimu napenda vipindi vyavyotoa habari za sasa, mafunzo au vipindi vya tamaduni na sayansi. Kwani hunipanua ufahamu na kunisaidia kujifunza mambo mapya. Kwa jumla, kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kile kinachonisaidia kupumzika, kufurahia na kujifunza kwa wakati mmoja.

Kila siku napenda kutumia programu mbali mbali za simu, ambazo zinanisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza napenda kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp au Telegram. Ambazo hunisaidia kuzungumza na familia, marafiki na wenzangu kazini. Pia napenda kutumia programu za habari na elimu kama Google News au BBC. Kwa sababu zinapanua ufahamu wangu na kunipa taarifa za sasa.

Napenda chakula cha kitamaduni na chenye ladha nzuri, hasa kile kinachopenda wa nyumbani. Kwa mfano, napenda ugali na mboga za majani, au samaki, au nyama, wakukaangwa pamoja na wali au ugali. Chakula hiki kinanifanya nijisikie safi, chenye nguvu na kimependeza kimaisha. Pia napenda chakula kilicho na changanyiko la ladha tamu na chumvi, kwani hunipa furaha wakati wa kula, na hufanya chakula kuwa sehemu ya kusherehekea familia au marafiki. Kwa kifupi, chakula ninachokipenda ni kile kinachonipa nguvu furaha ladha nzuri ya asili.

Kujiandaa kwa mkutano napanga mambo kathaa ili kuakikisha ninaonekana tayari. Mwenye nithamu na kuwasiliana kwa ufanisi. Kwanza ninaangalia agenda ya mkutano ili nijue ni mada gani zitakazo jadiliwa na maswala gani yanaweza kuulizwa. Halafu ninaandaa nyaraka, ripoti au taarifa muhimu zinazo itajika kwasilisha au kushiriki. Pia ninajipanga kimausiano na mwonekano kama ni mkutano wa ana kwa ana. Napenda kuvaa vizuri na kuonyesha heshima. Kama ni wa mtandaoni, kwakikisha kamera, mikrofoni na mtandao vinafanya kazi vizuri. Mwisho ninafanya maandalizi ya akili, kuchukua muda kidogo kupumzika na kuzingatia hoja zangu. Ili niwe na mtazamo mzuri, mtulivu na mchangamfu wakati wa mkutano.

Baada ya siku ndefu, napomzika kwa njia zinazowazesha kuondoa uchovu na kurejesha nguvu za mwili na akili. Mara nyingi napenda kuchukua muda kwa kupomzika nyumbani, ni kilala au kukaa kwa utulivu, ni kifurahia kimya au mziki wa utulivu. Pia napenda kufanya shughuli za kupomzisha mwili, kama kuosha misuli ya yoga au kuoga maji yenye joto ili kupunguza msongo wa misuli na kufanya mwili kurudi kwenye hali ya utulivu. Baada ya hayo, pumziko ninahisi mtulivu mwenye nguvu na tare kuandelea na shughuli zangu za siku inayofuata kwa jumla. Kupumzika baada ya siku ndefu ni mhemu kwa afya na akili mwili na fura ya jumla.

Katika kazi yangu, nataka kufika kiwango cha juu cha ujuzi, ufanisi inaheshima kitaaluma. Lengo langu nikuwa mtu anayetegemewa, anayetoa matokeo bora, na anayechangia mandeleo ya taasisi au jamii. Inaefanyia kazi. Ningependa pia kuendelea kujifunza na kukua, kupata uzoefu mpya, na hatimaye kufikia nafasi ya uongozi, ambapo naweza kuongoza wengine, kushiriki maarifa, na kusaidia timu kufanikisha malengo yao.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini msingi wake ni uwezo wa kuongoza, kwa mfano na uwazi. Kiongozi mzuri huonyesha nidhamu, maadili na tabia nzuri, ambazo wengine wanaweza kuiga, na pia kuwasiliana kwa uwazi, kuhusu malengo, matarajio na maamuzi. Kiongozi mzuri pia anasimamisha na kushirikisha timu, akisaidia kila mmoja kufanikisha malengo kwa mashirikiano na motisha. Uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na kubeba uwajibikaji ni muhimu pamoja na heshima na haki kwa wote bila upendeleo.

Wakati wa baridi kali, ninajiepusha na mambo yanayoweza kuniletea hatari au sumbufu. Sikai nje kwa muda mrefu bila kuvaa nguo za kutosha. Sivai nguo nyepesi sisizofa na sinywi maji au vinywaji baridi nakula chakula kidogo. Kwani mwili unahitaji nishati na joto kudumisha afya Pia siridhiki kufanya shughuli sisizo za lazima nje kama kukaa kwenye barafu au kutembea bila ulinzi kwa sababu zinaweza kusababisha majeraha au baridi kupita kiasi.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebuleni kwa sababu ni sehemu ya familia ya kuungana na kupumzika pamoja Napenda sebule kwa sababu ina nafasi kubwa ina meza na viti vya starehe. Na mara nyingi kuna televisheni na mziki Jambo linalofanya iwe chumba cha burudani na mazungumzo napenda kukaa pale nikipumzika baada siku ndefu kuangalia vipindi vya televisheni kusoma kitabu au kuzungumza na familia na marafiki kinachofanya nifanya nipende sebule ni hali ya utulivu mwanga mzuri na uraisi wa kufanya shughuli mbalimbali pale ninapokuwa chumbani hapo najisikia mtulivu furaha na karibu na familia jambo linaloongeza comfort na raha za nyumbani.

Natumia wi-fi na data ya simu kulingana na mahitaji na nafasi niliopo. Napendelea kutumia wi-fi nyumbani au kwenye maeneo yenye mtandao thabiti kwa sababu ni rahisi, haraka na mara nyingi haina gharama za ziada Wi-fi inafaa kwa shuguli kama kuangalia video, kufanya kazi mtandaoni au kusoma Kwa upande mwingine data ya simu ninaitumia pale nikiwa njiani au mahali pasipo na wi-fi ili kuwasiliana, kupata taarifa za haraka au kutumia programu muhimu kwa simu Ingawa data ya simu ni ghali zaidi kuliko Wi-Fi inanisaidia kubaki mtandaoni bila kukosa mawasiliano au taarifa muhimu. Kwa kifupi, Wi-Fi napendelea kwa matumizi makubwa ya mtandao na data ya simu napendelea kwa mahitaji ya dharura au pale nikiwa njiani.

Napenda kusoma gazeti na habari mtandaoni kwa sababu hufanya nijisikie mtulivu makini na mwenye ufahamu wa hali ya dunia gazeti la karatasi napenda kusoma asubuhi kwani linanipa nafasi ya kupumzika huko nikipanua ufahamu kuhusu habari za ndani na nje ya nchi.Kusoma gazeti pia ni burudani hasa pale napo patana na makala ya michezo utamaduni au mafunzo ya kila siku Kwa upande mwengine habari mtandaoni nazipendelea kufuata pale napohitaji habari za haraka repoti za sasa au taarifa maalum kwani mtandao ya habari mtandaoni hufanya iwe rahisi kukagua habari mara kwa mara na kupata vianzo mbali mbali kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki, hasa zile ambazo zina nisaidia kuunda midundo na furaha ya mziki. Kwa mfano napenda kupiga ngoma, kinanda au gita, kwa sababu kinanipa nafasi ya kuburudika, kuzingatia mziki, na kujieleza kwanjia ya sauti. Kupiga chombo cha mziki pia unifundisha uvumilivu nidhamu na ustadi wa mikono, kwani kila chombo kinahitaji mbinu maalum ili kutoa sauti nzuri.

Mchezaji wangu bora wa mpira wa kikapu ni Lebron James. Kwa sababu ninaona ni mchezaji hodari, mwenye nguvu na mwenye akili ya kucheza vizuri. Napenda jinsi anavyo weza kupiga pointi, kutoa pasi sahihi, na kusaidia wenzake kucheza vizuri. Jambo ambalo linafanya timu yake kuwa na nguvu zaidi. Ninakumbuka mchezo kadhaa ambapo alicheza vizuri sana Hasa mechi ya NBA Finals ambapo alionyesha uvumilivu ustadi wa kipekee na moyo wa ushindi Wakati namuona akicheza ninajiskia msisimuko na hamasa Kwani ni mzuri kuangalia mchezaji aliye na ustadi wa kipekee na ananikumbusha umuhimu wa bidii nidhamu na mshikamano wa timu.

Ninapenda hali ya hewa ambayo ni nyepesi, yenye jua kidogo na hewa safi. Hali kama hii hufanya iwe rahisi kutembea, kufanya mazoezi, au kufurahia mazingira ya asili bila joto kali au baridi sana. Pia napenda wakati wa kiangazi kilicho thabiti. Ambapo kuna jua lakini si joto kali mno. Kwani inafaa kwa shughuli za nje. Na kunaleta furaha na utulivu wa akili.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki na hatua mbali mbali zinazo lenga kulinda mazingira, kwanza natumia mifuko ya kitambaa au mikoba inayotumika mara nyingi, badala ya mifuko ya plastiki. Pia najitahidi kununua bidhaa zilizo na vifunganishi visivyo ya plastiki au vilivyo tengenezwa na vifaa vinavyoweza kurejelewa.

Tukio muhimu katika maisha yangu, ni pale nilipo pata fursa ya kujifunza au kufanikiwa katika jambo nililofanya kwa bidii na kwa muda mrefu. Tukio hili lilinifundisha umuhimu uvumilivu nidhamu na kujiamini, kwani sikufanikiwa kwa urahisi bali kwa juhudi endelevu. Kwanzia hapo nilianza kujiona nina uwezo kufika malengo yangu kwa kukubaliana na changamoto kwa ujasiri zaidi.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, napenda kufanya shughuli zinazonipa utulivu na furaha. Mara nyingi napumzika, nasikiliza muziki, au natazama filamu na vipindi ninavyovipenda, Pia napenda kusoma vitabu, kupanga mambo yangu, na kufanya kazi ndogondogo za nyumbani, wakati mwingine napendelea kuwasiliana na familia, kupika chakula ninachokipenda, au kukaa kimya nikitafakari.

Study muhimu kwa kazi yangu ni pamoja na mawasiliano mazuri. Kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana vizuri na wengine. Pia usimamizi wa muda ni study muhimu. Kwani hunisaidia kupanga kazi na kuzitekeleza kwa wakati bila msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, utatuzi wa matatizo ni study muhimu inayowezesha kukubaliana na changamoto kwa utulivu na kupata suluhisho sahihi.

Ndiyo. Napenda kujaribu vyakula mbali mbali. Hasa vile vipya na vya tamaduni tofauti. Napenda kuonja vyakula vya kienyeji kutoka maeneo mbali mbali kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza tamaduni na latha mpya. Pia napendelea kujaribu vyakula vilivyoandaliwa kwa njia tofauti. Kama vile vya kuokwa, kuchemsha au kuchoma. Kwa ujumla kujaribu vyakula vipya hunipa furaha, uzoefu mpya na uelewa mpana wa latha mbali mbali.

Wazo langu nzuri kwa siku ya leo, ni kuhakikisha siku yangu inatija na furaha. Ninalenga kwanza kukamilisha kazi muhimu, kwa kutumia muda wangu kwa busara na kuepuka usumbufu wowote. Pia napanga kupumzika kidogo kwa kusoma kitabu, kusikiliza mziki na kutembea ili akili nipate faraja na nguvu. Ninalenga pia kujitunza kwa kula chakula buwara, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi madogo ili afya yangu iwe salama. Zaidi ya hayo, napenda kushirikiana na familia au rafiki kwa mazungumzo au shughuli za pamoja ili siku iwe na mshikamano na furaha.

Ninapenda kutazama michezo. Ingawa wakati mwingine ninafurahia kucheza pia. Kutazama michezo hunipa burudani na kunifurahisha kuwa na ushindi, mbinu na vipaji vya wachezaji. Pia hunipa nafasi ya kujifunza mbinu mpya na kushangilia timu au mchezaji ninayempenda. Kwa pande ya kucheza hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kujenga mshikamano na wengine. Kwa jumla, napenda michezo kwa sababu huleta furaha, afya njema na umoja.

Ndio, nina miwani ambayo ninaitumia kila siku. Ili kuona vizuri, hasa ninapokuwa nikisoma, kutumia kompyuta au kufanya shughuli zinazohitaji macho makini. Miwani hii, hunipa pia kusaidia kulinda macho yangu na kupunguza uchovu wa kuona. Hasa baada ya muda mrefu wa kusoma au kuangalia skrini. Kwa hivyo miwani, si tu chombo cha kuona, bali njia ya kujitunza na kuhakikisha nafanya kazi zangu kwa ufanisi.

Ninahifadhi pesa kwa kutumia mbinu kadhaa. Zinazosaidia kujenga akiba na kudhibiti matumizi. Kwanza napanga bajeti kila mwezi. Nikigawa pesa kwa mahitaji muhimu kama chakula, nyumba, na malipo muhimu kabla ya kutumia zingine. Pia ninaweka kiasi kidogo kila mwezi kwenye akaunti ya akiba. Ili kuhakikisha pesa zipo pala ninapohitaji dharura au mradi maalum.

Napenda kufanya shughuli mbali mbali na familia yangu, zinajenga mshikamano na furaha. Mara nyingi, tunapenda kukaa pamoja na kuzungumza, kushirikiana chakula au kuangalia televisheni pamoja. Pia napenda kutembea na familia, kuenda matembezi au kushiriki hafla za kifamilia kwa sababu hutupa nafasi ya kufurahia muda wa pamoja.

Ninashugulikia muda wangu wa mwisho wa siku kwa utulivu na mpangilio mzuri kwanza ninakamilisha kazi muhimu zilizo baki na kwakikisha hakuna jambo la msingi limeachwa bila kufanya. Bada ya hapo napanga kazi za siku inayofuata ili niwe na mwelekeo mzuri mapema. Pia nachukua muda kupumzika na kujitunza kama kusikiliza mziki kusoma au kuzungumza na familia mwisho wa siku natafakari nilicho fanikiwa na nilichojifunza. Jambo linalo nisaidia kuboresha siku zijazo kwa kifupi mda wangu wamwisho wa siku nautumia kukamilisha majukumu kupanga, kupumzika na kutafakari ilikujiaanda vema kwa siku inayofuata.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji moto hasa wakati wa baridi au baada ya siku ndefu yenye uchovu maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili kupunguza maumivu ya misuli na kutuliza akili pia hunipa hisia ya faraja na utulivu na hunifanya nijisikie nikiwa mpya na mwenye nguvu kwa ujumla kuoga kwa maji ya moto ni njia nzuri ya kujijali na kujitunza.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini, kwa mpangilio na hatua wazi, kwanza natathmini kazi za mwezi uliopita. Ili nijue kilichofanikiwa na changamoto zilizojitokeza. Baada ya hapo, ninaweka malengo machache, lakini wazi. Yanaoweza kupimika na kufanikiwa ndani ya muda wa mwezi mmoja. Pia, nayagawa malengo makubwa kuwa kazi ndogo ndogo. Ili iwe rahisi kuyatekeleza kila wiki. Ninatenga muda wa kufuatilia maendeleo yangu na kurekebisha mpango inapobidi.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili na mwelekeo wa maisha, unaotokana na imani. Dini hunifundisha upendo, huruma, uaminifu na kuheshimu wengine, mambo ambayo ni msingi wa kuishi vizuri na watu. Pia maombi na kutafakari ni muhimu kwa sababu hunipa amani ya moyo, matumaini na nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Zaidi ya hayo, dini hunikumbusha kutoa msaada kwa wengine na kuwa na shukrani na kuishi kwa haki bila kujali hali.

Kwa kawaida, napenda kuenda sinema mara moja hadi mbili kwa mwezi. Kulingana na filamu zinazopatikana na muda wangu. Sinema hunipa burudani nafasi ya kupumzika. Na uzoefu wa kuona filamu kubwa kwa ukubwa wa sauti nzuri. Wakati mwingine nikiwa na marafiki au familia, napenda kuenda zaidi kidogo. Kwa ni njia nzuri ya kushirikiana na kufurahia pamoja.

Leo hali ya hewa iko ya wastani. Ikiwa na mawingu kiasi na upepo mwanana, unaofanya mazingira yawe tulivu. Hakuna mvua kubwa, lakini hewa inahisi ya ubaridi kidogo. Hasa asubuhi na jioni. Hujua hali hii ya hewa, hunifanya nijisikie mtulivu na tayari kupanga shughuli Kwa sababu si joto kali wala baridi kupita kiasi. Kwa sababu ya hali hii ya hewa, watu wengi huvaa mavazi mepesi. Yenye joto kidogo. Kama sweta nyepesi, au jaketi nyepesi. Mimi napenda hali ya hewa ya aina hii kwa sababu inaruhusu kufanya shughuli nyingi bila usumbufu kama kutembea kusoma au kufanya kazi kwa umakini katika hali hii ya hewa ningependa kutembea nje kidogo kusikiliza muziki au kufanya kazi zangu kwa utulivu.

Ninapenda mikutano ambaye ni ya mipangilio mizuri, yenye lengo wazi na yenye ushirikiano na washirika wote. Mikutano kama hii unisaidia kubadilisha mawazo, kupata maamuzi sahii na kushirikiana kwa ufanisi. Zaidi ya hapo, napendelea mikutano midogo au ya kikundi. Ambapo, kila mtu ana nafasi ya kuzungumza. Kuliko mikutano mikubwa, yenye kelele na usumbufu. Mikutano hii inahimiza kutulivu, maelewano na matokeo mazuri. Kwa kifupi, napenda mikutano ambayo inafanya kazi iwe rahisi, inahamasisha na inaleta maamuzi bora.

Kwa kawaida, mimi naenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki, kulingana na ratiba na shughuli za kidini, kwa mfano napenda kuenda ibada jumapili kikamilifu, na mara nyingine mikutano midogo wa ibada maalumu wakati wa majuma. Kuenda mahali pa ibada, kunanisaidia kupata utulivu wa kiroho, na kuungana na jamii na kujifundisha mafundisho mapya, pia kunatoa nafasi ya kutafakari maisha na kupata nguvu za kuendelea na kazi za kila siku.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya shughuli ambazo zinanipa burudani na pia kunilinda kutokana na joto na mwanga mkali Kwa mfano napenda kukaa chini ya kivuli au mti yenye vivuli kusoma kitabu na kusikiliza mziki na kunywa vinywaji baridi ili kubaki na nguvu Pia mara nyingi, napenda kutembea au kufanya mazoezi ya asubuhi na mapema au jioni Wakati jua si kali sana au kubaki ndani nikifanya kazi za nyumba au burudani mitandaoni.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video, napenda michezo hii kwa sababu huniwezesha kupumzika, kufurahia burudani, na mara nyingi kujaribu mbinu za kiakili au mikakati. Mara nyingi napenda michezo ya aina adventure Strategy au puzzle, kwani zinahitaji kufikiria kabla ya kuchukua hatua, na zinakuchangia ubunifu. Pia kucheza michezo video, kuna toa mshikamano na marafiki au wachezaji wengine mtandaoni, jambo linalo ongeza furaha na ushindi wakirafiki.